Bidhaa ni kitu kilicho tengenezwa, kilicho patikana, au kinauzwa ili kutumika, au kufaidika nacho. Inaweza kuwa kitu cha kuuza sokoni kama chakula, nguo, vifaa vya kielektroniki, au hata huduma fulani. Kwa mfano huduma za utumisi pia zinaweza kutuolewa kama bidhaa katika biashara.

Programu katika mkutadha wa kompyuta ni seti ya maagizo au kielezo kinachomsaidia, kinachosaidia kompyuta kufanya kazi fulani. Hii inaweza kuwa programu ya kuandika maandiko kucheza muziki au kutumia intaneti. Katika mkutadha wa shughuli programu inaweza pia kumaanisha mpango au ratiba ya shughuli zinazofanyika kwa wakati fulani.

Koti ni aina ya nguo ya juu inayovaliwa juu ya shati, fulana au gauni ili kutoa joto, kulinda thidi ya nguo na upepo au kwa mutindo. Vipengele muhimu kusu koti ni kuna aina za koti, kulingana na kazi au mutindo, koti la nguo, koti la joto, na pia koti kawaida za mutindo zisizo razmi. Koti kawaida ina mabano au zipu mikono mirefu na mara nyingine kofia inaweza kufungwa koti inaweza kua chakula mitindo kama rangi na miundo au kwa usalama kama koti lenye vipengele vina vio angaza usi.

Duka lina maana ya eneo au sehemu ambapo bidhaa au bidhaa mbali mbali zinauzwa. Duka ni mahali pa kununua vitu kama chakula nguo vifaa vya shule au bidhaa nyingine. Inaweza kuwa dogo au kubwa.

Maendeleo ina maana ya kuchukua, hatua mbele au kuboresha hali fulani. Maendeleo ni kubadilika au kuimarika kwa kitu. Inaweza kuwa kwa mtu binafsi, jamii au taifa. Mara nyingi huhusisha kuongezeka kwa ustawi, elimu, uchumi, teknolojia au miundo au mbinu.

Neno jambo lina maana kadhaa kulingana na muktadha, kitu au jambo lolote, linamaanisha kitu fulani au tukio, mfano nina jambo la kueleza. Salamu ya kiswahili, linatumika pia kama salamu ya kusema, jambo rafiki, kujulia mtu hali.

Na maana ya nguo ya juu inayovaliwa juu ya mwili mara nyingi na mikono mirefu au mifupi pengele muhimu shati linaweza kuwa na pla kawaida la kazi au la mtindo wa rasmi mara nyingi lina vifungo mbele na linaweza kuwa na shingo ya shati shati utuongozea usalama heshima na mtindo.

Dege linamaana ya kiumbe anaweza kuruka au kifaa kinacho safiria ngani kulingana mkutala. Kiumbe hai, dege ni mnyama anaeruka, ana mabawa manyoya na maranyingi anaweza kuiba au kupuliza. Kifaa cha usafirisha, dege pia inaweza kuimarisha na safirisha watu au mizigo angani.

Nenda inacho washiria kuenda mahali au kusongea kutoka sehemu moja adi jingi andi nyingine. Hutumika kumtaka mtu aondoke au asongee. Inatofautiana kidogo kulingana na muktadha inaweza kuwa amri, ushauri au pendekezo. Mfano nenda sokoni kununua mkate. Nenda chumbani ukapumzike kidogo.

Fedha inamaana kitu kinachotumika au kulipa kununua mbidhaa na uduma. Fedha inaiza kuwa sarafu, noti au ata kidigitali. Inatumika kama kipi mocha dhamani, kubadilisha na mbidhaa au kufadhimadha. Fedha ni sehemu muimu katika maisha ya kila siku na uchumi.

Ripoti lina mana ya maelezo rasimi au tarifa kuhusu jambo fulani. Ripoti inawezakuwa ya mandishi ki elektroniki au mdomo. Utumika kutoa tarifa, uchambuzi au matokeo ya jambo fulani kwa watu wengine. Maranyingi utolewa kwa mwongozo, shirika, shule au serikali ili kujua ali au maendeleo.

Chai na kawaida kinywaji cha moto kinacho tengenezwa kwa majani ya chai. Chai inawezakuwa nyeusi yenye maziwa yenyesukari au changanyiko ya viungo kama tangawizi na mdalasini. Nikinaji kinachopendwa sana kwa asubui baada ya chakula au wakatu wa kukutana na wageni. Pia uchangia kupumuzika na kuimarisha nishati ya mwili.

Jina ya siku ya saba ya wiki katika kalenda ya kiswahili. Inafuata jumamosi na ni siku ya mapumziko kwa wengi. Hasa kwa ajili ya ibada au burudani. Mara nyingi inachukuliwa kama mwisho wa wiki kabla ya kuanza jumatatu mpya.

Neno chambuzi lina mana ya kazi ya kuchunguza jambo kwa makini ili kuelewa sehemu zake, sababu zake au matokeo yake. Uchambuzi ni kuchunguza kwa undani kitu fulani ili kutoa maelezo au taarifa sahihi. Hutumika katika sayansi biashara, elimu au habari ili kuelewa hali au kufanya maamuzi. Mara nyingi hujumuisha kuchambua data, matokeo na taarifa.

Usemi moja kwa moja una maana ya kitu kinachofanyika bila kuchelewa, bila kuairishwa, au bila kupitia hatua nyingi. Kuhusiana na kitendo kinachofanyika, haraka, au bila wastani wakati. Pia hutumika kwa mawasiliano au usafirishaji kuonyesha bila kuingiliana na wengine au kati ya vitu vingi.

Neno mradi ilinamana ya mpango au shuguli inayopangwa ili kufanikisha njambo fulani. Mradi ni kama kazi au mpango unaolenga kufanikisha lengo malumu. Mara nyingi unausisha raslimali, muda na watu ili kufanikisha matokeo. Unaweza kuwa mudogo au mkubwa.

Neno sakinisha ni kitenzi kinachoashiria kutuliza kufanya kitu kwa kimi hau kumfanya mtu ajisikie amani, uhusiana na kutuliza hisia hali au wa, pia inaweza kumaanisha kufanya kitu kiwe salama hau kime tulia. Kwa mfano, mwalimu alimsakinisha mwanafunzi aliyekuwa na hofu.

Neno kahawa lina maana ya kawaida kinywaji kinachotengenezwa kutoka kwa mbegu za kahawa, zilizokauka na kukaangwa. Kahawa ni kinywaji chenye kafeni, kinachowekwa nishati na kuamsha mwili. Mara nyingi hunywiwa asubuhi wakati wa kazi au kwenye mikutano. Pia inaweza kuandaliwa na kwa maziwa, sukari au viungo vingine kulingana na ladha.

Neno tovuti lina maana ya ukurasa au seti ya kurasa za matandao zinazopatikana kwenye intaneti. Ni sehemu tandaoni ambapo unaweza kupata habari, bidhaa, huduma au mawasiliano. Tovuti inaweza kuwa ya binafsi, ya biashara, ya elimu au ya serikali.

Neno mapema lina maana ya kitu kinachofanyika kabla ya wakati wa kawaida au wa kawaida kuanzia kuhusiana na kuanza au kufika kabla ya wakati uliopanga. Pia inaweza kumaanisha kufanya jambo haraka au kwa wakati mwafaka.

Nenojaketi na maana ya koti la juu la nguo na lovaliwa juu ya shati au fulana. Mara nyingi kwa joto mvuwa au mtindo. Jaketi naweza kuwa ya kawaida ya kazi au ya mtindo wa razmi. Mara nyingi na zipu, mabano, mikono, mirefu, utoa usalama wa mwili didhi ya baridi mvuwa au upepo na pia inaweza kuongeza mtindo wa kuva.

Sikiliza ni kitensi kinachowashiria kumutenga mtu wa kuzingatia sauti au tarifa zinazosemwa. Usiana na kutuwa muda na umakini kwa kile mtu anachosema, pia inaweza kumanisha kuzingatia mailekezo au mafunzo.

Maana ya vyombo, mashini au mali zinazotumika kusaidia kufanya kazi fulani. Inasaidia kufanikisha kazi au shughuli ama kazi ya shamba, shule, ofisi au kiwanda. Vifaa vinaweza kuwa vidogo au vikubwa.

Neno rahisi lina maana ya kitu ambacho si kigumu, kinaeleweka au kinafanywa kwa urahisi. Uhusiana na kazi, tatizo au kitu chochote kinachoweza kufanikishwa bila shida nyingi. Pia linaweza kumaanisha kila mtu anaweza kuelewa au kufanya kitu hicho.

Na tafadhali lina maana ya kuomba jambo kwa heshima ama kwa adabu hutumika pamoja na ombi ili kufanya ombi lako liwe la heshima. Pia linaonesha adabu na heshima kwa mtu unayemwomba. Mfano, tafadhali nipi majiki dogo.

Sasa linamahana ya wakati uu au sasa hivi. Kuhusiana na kitendo au ali inaofanyika kwa wakati uu. Pia linaweza kutumika kwa shiria haraka au wakati wa sahi. Kwa mfano nataka majibu yako sasa.

Bei gani ina maana ya kuuliza thamani ya kitu kwa pesa. Hutumika wakati unataka kujua kiasi cha pesa cha kitu. Mara nyinji hutumika dukani sokoni au wakati wa kununua kitu. Infani, samahani, bei gani hakika awa.

Nafasi ina maana ya sehemu, nafasi au eneo ilopangwa kwa kitu au mtu. Uhusiana na mahali pa kukaa kushikilia kitu au nafasi ya fursa. Inaweza kumaanisha sehemu ya kimwili au mfano wa nafasi ya kazi au fursa.

Kusini ina maana ya mwelekeo au sehemu inayoko upande wa chini kwenye ramani au dunia. Ni moja ya muelekeo ya kijiografia pamoja na kaskazini mashariki na magharibi. Hutumika kueleza mahali au mwelekeo.

Viatu lina maana ya nguo za miguu zinazovalishwa ili kulinda mguu na kuraisisha kutembea. Kutoa usalama, faraja na mara nyingine mtindo. Kuna aina nyingi za viatu, viatu za vya kawaida, ya michezo, ya kazi, ya sherehe, au viatu vya baridi na mfua.

Neno upepo lina maana ya hali hewa ambapo mkumo wa anga unasongea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Unaweza kuwa mwingi au mdogo, baridi au joto na uhadhiri hali ya hewa. Upepo pia unaweza kutumika kutosha au kupeleka harufu, sauti au vitu vidogo.

Neno tafadhali ni la maana ya kuomba jambo kwa heshima au kwa adabu hutumika pamoja ombi ili kufanya ombi lako liwe la heshima na pia linaonyesha adabu na heshima kwa mtu unayemuomba. Mfano, tafadhali nisaidia kusongeza meza hii.

Hivi karibuni una maana ya katika muda wa hivi punde au hivi hivi. Si mbali sana. Hutumika kuelezea kitendo kilichofanyika hivi punde au kitakachofanyika muda mfupi ujao. Huhusiana na wakati wa karibu na sasa.

Neno kawa ina maana ya rangi inayokaribiana na rangi ya kahawa. Uchanganyiko wa rangi ya nyekundu kidogo na rangi ya uthurungi. Kutumika kuelezea rangi ya viatu kama nguo, miguu, samahani, hau chakura. Inaweza kuwa nyepesi au ngiza. Kulingana na mlingano wake.

Neno binti lina maana ya msichana au mwanamke mdogo, hasa mtoto au mtoto wa kike. Hutumika kumtaja msichana wa familia au msichana kwa ujumla. Pia hutumika kwa heshima kumtaja mwanamke kijana. Mfano, binti huyu anasoma shule ya msingi.

Unaweza lina maana ya uwezo wa mtu kufanya jambo fulani hutumika kuonyesha uraia, uwezo na ruhusa ya kufanya kitu. Pi inaweza kuwa shawishi au kushauri kwa mtu. Mfano, kama unasoma kwa bidii, unaweza kufaulu mtihani.

Na maana ya sehemu maalumu inayotumika kwa ndege kuruka, kutua na kuacha abiria au mzigo. Hutowa sehemu ya kuruka na kutuwa kwa ndege na maranyingi kwa majengo ya kupokea abiria. Ofizi za usafiri na huduma nyingi. Nisehemu muhimu kwa usafirishaji wa ndege, abiria na mzigo.

Chumba ina maana ya sehemu ya ndani ya nyumba au jengo inayofungwa na kutumika kwa shughuli maalumu, huhusiana na maeneo ya ndani ya nyumba, ofisi, au hoteli. Kila chumba kinaweza kuwa na maana au matumizi tofauti kama chumba cha kulala, chumba cha kuishi, chumba cha kuhifadhi au chumba cha mkutano.

Neno tatizo lina maana ya ali, jambo au changamoto inayo sababisha shinda au inahitaji suluhisho. Hutumika kuonyesha kitu wa ambacho si rahisi, kinachohitaji kuchunguzwa na kutatuliwa. Tatizo linaweza kuwa la kibinafsi, la familia, la shule au la kijamii.

Ina maana nafaka zilizopikwa hasa mchele ambazo hutumika kama chakula kikuu. Ni chakula kinachopikwa kwa kuchemsha mchele katika maji hadi kiwe laini na kinachokulwa kwa kawaida na supu nyama samaki au mboga ni chakula kinachotumika sana kila siku katika sehemu nyingi za africa na asia.

Muda wa mwisho una maana ya wakati wa mwisho au mwisho kabisa uliowekwa kwa jambo fulani kufanyika. Kutumika kuonyesha wakati wa mwisho wa kukamilisha kazi, kutuma maombi au kushiriki katika jambo fulani. Ni muhimu kupanga shuguli ili kufanyikisha jambo kabla ya muda huo kuisha.

Mkara lina maana ya mkulizo wanguwa za rangi angavu hau za mitindo wa kitamaduni zinazo tumika kupamba au kutengeneza mafazi. Ni marufu sana Afrika magharibi lakini pia utumika sehemu nyingine za Afrika kuunda shati, gauni, suruali ama mavazi mengine ya kitamaduni. Mkara maranyingi ni rangi ya ngavu, mchoro ya kijiometri hau picha za kipeke na utumika kwa sherehe hafla au mavazi ya kilose. Kwa hivyo.

Ndiyo lina maana la kusema sawa kukubali au kuthibitisha jambo. Hutumika kuthibitisha jambo liloulizwa au kuonyesha kukubali pendekezo ombi au swali. Ni jibu la moja kwa moja linalotumika kuonyesha kuthibitisha au kuunga mkono.

Saa ngapi ina mana ya kuuliza muda au saa ya sasa? Hutumika kuuliza saa muda wa kufanyika kwa jambo au muda wa shughuli. Mara nyingi hutumika kutegemea muda, kupanga ratiba au kufika kwa wakati.

Neno matunda lina maana ya vyakula vilivyotokana na mimea mara nyingi vyenye ladha tamu au chachu vinavyo kuzwa kutoka mbegu za mimea hutumika kula kama chakula kupata virutubisho au kutengeneza juice. Matunda yanaweza kuwa ya asili au ya juisi.

Nyama ya ngombe ina maana ya nyama inaatokani na ngombe na utumika kama chakula. Utumika kuliwa baada ya kupikwa kama vile kuchemushwa kukaangwa au kuoka. Ni chanzo kizuri cha protini, chuma na virutubisho vingine.

Ninasema nikitenzi kinachoashiria kuzungumuza kueleza na kutoa maneno. Hutumika kutoa tarifa, maelezo au amri kwa maneno. Pia linaweza kumanisha kuomba mtu aeleze jambo au kutoa jibu.

Neno lina maana ya uwezo wa kuunda, kufikiria, au kutengeneza jambo jipya au la kipekee. Kutumika kuelezea kazi, mawazo au vitu vinavyotengenezwa kwa njia ya kipekee. Ubunifu unaweza kuonekana katika sanaa, teknolojia, ujenzi, biashara au suluhisho la matatizo.

Neno huduma linamaana ya kazi au msaada unaotolewa kwa muda mwingine ili kumsaidia au kufanikisha jambo fulani. Kutumika kuelezea msaada, kazi au usaidizi unaotolewa kwa watu, wateja au jamii. Huduma inaweza kuwa ya kibinafsi, ya uma, ya kibiashara au ya kitaaluma.

Neno jua kali linaweza kuwa na maana tofauti kulingana na muktatha, lakini kwa kawaida linatokana na kiswaili cha mtaani au cha methali. Kama hali ya hewa. Linaweza kumaanisha jua lenye nye nguvu sana, ambalo linawaka sana na linaweza kutoa moto mkali, kama methali au maneno ya kisaikolojia, wakati mwingine hutumika kumaanisha kitu chenye nguvu, hatari au kisicho rahisi.

Neno rudia linamaanisha kufanya tena kitu kilichofanywa awali. Mfano, tafadhali rudia maneno hayo. Hii inamaanisha tafadhali sema maneno hayo tena. Alirudia mtihani kwa sababu hakupewa alama nzuri. Hii inamaanisha alifanya mtihani huo tena.

Neno programu linaweza kuwa na maana katha kulingaa na muktaka. Kwanza, kimsingi katika teknolojia ni mpango wa kombiuta unawoelekeza kombiuta kufanya kazi fulani. Pili, kimsingi katika shunguli au matukio linaweza kumaanisha mpango au ratiba ya matukio au shunguli.

Kofia lina maana ya kifaa cha kichwani, ni chombo kinachovaliwa kichwani ili kulinda kutoka jua baridi au kama mapamu, kimsingi medhali au tamathali, wakati mwingine hutumika kumaanisha kitu kinachofunika kitu kingine.

Bustani ina maana sehemu ya kupandwa mimea iliyopandwa miti maua au boga kwa mapambo burudani au chakula. Pili kimsingi methali au kutemethali, wakati mwingine inatumika kumaanisha eneo lenye mpangilio mzuri na utulivu.

Asubuhi ina maana ya sehemu ya siku baada ya alfajiri na kabla ya mchana. Kawaida kuanzia alfajiri hadi karibu saa sita jioni. Mfano, asubuhi hii nimeamka mapema kuenda shuleni.

Meza lina maana ya kifaa cha samani ni samani yanye uso wa wima unaotumika kueka vitu, kula chakula, kufanya kazi au kuandika. Kimsingi methali au tamadhali, wakati mwingine inatumika kumaanisha eneo la kufanya shughuli fulani.

Shule ina maana ya eneo la elimu, sehemu ambapo watoto, vijana au watu wazima hujifunza mambo mbalimbali kama kusoma, kuandika, hisabati, sayansi na sanaa. Kimsingi, methali au tamathali, wakati mwingine hutumika kumaanisha mahali pa mafunzo au mazoezi ya maisha.

Padi lina maana ya sehemu ya kuhifadhi mali au rasilimali. Ni eneo au kipande cha ardhi kilichowekwa ili kulinda rasilimali. Wanyama, mimea au mali nyingine. Pia linaweza kumaanisha kushikilia, kuweka au kulinda kitu kwa usalama.

Kushoto lina maana ya mwelekeo au upande. Ni upande wa kushoto wa mtu au kitu kina anapoangalia mbele. Kimsingi au methali au tamthilia. Wakati mwingine hutumika kuashiria upande au mwelekeo wa kistrategia, kisiasa au kisabali.

Apana inamaana ya kukanusha au kukataa, inatumika kusema si au sio, yaani kuonyesha kutokubali au kutoithinisha jambo fulani. Wakati mwingine hutumika kuashiria kutokuwa na makubaliano au kutochangia kitu.

Kipanya ni ndege mdogo anayejulikana kwa kuruka na mara nyingine pia kunatumika kumaanisha kipanya wa wanyama wengine, lakini kwa kiswahili kawaida ni ndege mdogo wa aina fulani, wakati mwingine hutumika kuashiria mtu mdogo au hatari kidogo, lakini mnyenyekevu.

Faida, manufa au matokeo chanya, lina maanisha manufaa, matokeo mazuri au kitu kinachopatikana baada ya kufanya jambo fulani. Hiyo hutumika kuashiria pesa au rasilimali zinazopatikana kutokana na biashara au uwekezaji.

Programu mizili ina maana ya teknolojia ya komputa ni programu ya kompuyta iliyoundwa kufanya kazi maalumu kwenye kifaa au mfumo kama simu, komputa au kipengele kingine cha elektroniki. Wakati mwingine hutumika kumaanisha mpango au suluhisho la tatizo fulani, lonaloweza kutekelezwa moja kwa moja.

Nimari watu ni sehemu au idara inaosimamia wafanyikazi kwa njiri kuendeleza ujuzi wawo kushungulikia malipo, faida na masuwala ya kibinafsi ya wafanyikazi. Pia kinausu wafanyikazi wenye ujuzi, talanda na uwezo wa shirika ambao lilasilemari muhimu kwa kufanikisha malengu ya shirika.

Baridi kidogo ina manisha hali ya hewa yenye baridi dogo. Si kali sana inayofanya mtu ahisi baridi kidogo tu. Wakati mwingine hutumika kuashiria hali ya utulivu au raha kidogo.

Ni kitendo cha kuwasilisha, ni kitendo cha kutoa kupeleka au kufikisha kitu kwa mtu au hadhira fulani, kama taarifa, ujumbe, ripoti au bidhaa. Pia linaweza kumaanisha nyaraka, ripoti au maelezo yaliyopelekwa kwa mtu au taasisi.

Soko ni eneo ambapo watu ukutana kununua na kuuza mbithaa au uduma, kama chakula, nguo, vifaa au bidhaa nyingine. Pia lina husu ujumuisho wa wateja, biashara na mbinu zinazotumika kuuza mbithaa au uduma.

Nyeupe ni rangi isiyo na rangi nyingine, mwangaza wa rangi safi, kama rangi ya maziwa au theluji. Wakati mwingine, inatumika kuashiria safi, safi isicho changanika na kingine.

Inahusu ukweli ufanisi au kiwango cha mtu au kitu kinavyotekeleza jukumu au kazi yake. Inaweza kumanisha onyesho au maonyesho ya kitendo fulani. Mfano, mwanafunzi alifanya utendaji wa tamthilia mbele ya darasa.

Za jioni ni salamu au swali la heshima linalotumika kuwsalimia watu wakati wa jioni. Mara nyingi baada ya mchana na kabla ya usiku. Kwa mfano, mwalimu alitueleza. Habari za jioni kabla ya kuanza darasa.

Sehemu ya makazi na huduma ni mahali ambapo wageni wanaeza kukaa kwa mda mfupi au mrefu na mara nyingi pia hupata chakula na huduma zingine wakati mwingine latumika kuashiria sehemu ya huduma au mapokezi kwa wageni.

Nzuri lina maana yasipo chanya inamaanisha kitu chenye ubora cha kuvutia kizuri au kinachokubalika. Mfano, sifa za kazi ya nzuri sana. Pia linatumika kuashiria hali nzuri tabia njema au matokeo mazuri. Mfano, ni vizuri kumsaidia njirani, hiyo tabia ni nzuri.

Ni kifaa kinachotumika kusafirisha watu au mzigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa kawaida kinatumia injini au nguvu nyingine. Wakati mwingine hutumika kuashiria mwendo haraka au usafirishaji wa kitu fulani.

Kwa kuwa lina maana ya sehemu ya mwili, ni sehemu ya uso inatomika kupumua na kutoa harufu, pia ni sehemu ya kupokea pumzi, wakati mwingine hutumika kuashiria, kuingilia, au kujua siri za mtu mwingine.

El Amis ni siku ya tano ya wiki, inayofuata Jumatano na kabla ya Ijumaa. Mara nyingine utumika kuwa shiria tarehe au siku muhimu ya kufanya shughuli fulani. Mfano, tunakikao cha shule kila El Amis ya usubuhi.

Asante sana ni njia ya kusema asante kwa dhati, au shukrani mingi, kwa mtu aliyekusaidia au kukufanya jambo njema. Mfano, asante sana kwa kunisaidia na kazi yangu ya shule.

Shangazi ni dada wa mama au baba yaani mwanamke ambaye ni dada wa mzazi wako. Mfano, shangazi yangu anaishi kijijini na mara nyingi hunitumia chakula kitamu. Wakati mwingine hutumika kuashiria mwanamke mzima wa heshima katika familii.

Ni ngari doko lenye makurudumu mawili au zaidi inayosongezwa kwa pendali na miguu ya mmiliki wake. Wakati mwingine hutumika kuashiria mwendo au shughuli ya mwili inahitaji jitiada.

Ofisi ni maali ambapo watu ufanya kazi za ofisi kama vile usimamizi, uwasibu, mawasiliano au kazi za kiutawala. Wakati mungine utumika kwa shiria maali pa kutekeleza shunguli rasimi au za kibiashara.

Mwanamke ambaye ana uhusiano wa karibu wa damu na wewe. Hasa mwanamke wa familia ambaye ni kaka au dada wa mzazi wako au ndugu yako wa kike. Wakati mwingine hutumika kumrejelea mwanamke wa heshima au urafiki.

Habari za asubuhi ni salamu au swali la heshima linalotumika kuwasalimia watu asubuhi. Mara nyingi wakati mtu anapokutana mwingine mwanzoni mwa siku. Mfano, nili muona jirani yangu asubuhi nikamwambia. Habari za asubui.

Kusoma ina maaana ya kitendo cha kujifunza au kusoma maandiko. Inamaanisha kusoma maandiko, vitabu au nyaraka hili kupata maarifa au kuelewa habari. Wakati mwingine hutumika kuashiria kujifunza kuchunguza au kuzingatia jambo kwa makini.

Inamanisha kidogo kwa ukubwa nambari au kiasi. Mfano, nina dogo ya chakula kwa ajili ya mtoto. Pia linaweza kumaanisha kitu kisicho kikubwa au mtu mdogo wa umri au cheo. Dogo huyu bado hajafikia umri wa shule ya msingi.

Habari yako ni swali la heshima linalotumika kuulizia hali ya mtu au jinsi anavyojiskia. Mfano nilimuona jirani yangu asubuhi. Nikamuambia habari yako. Jibu linalotumika mara nyingi ni nzuri. Salama au nzuri.

Mshahara ni kiasi cha pesa ambacho mfanyi kazi anapokea kutokana na kazi anayofanya mara kwa mara kama kila mwezi au kila wiki kwani kila mwisho wa mwezi wafanyi kazi wanapokea mshahara wao. Wakati mwingine hutumika kuashiria malipo yoyote yanayopokelewa kutokana na huduma au kazi fulani.

Kula ni kitendo cha kuingiza, chakula kinywani na kumeza ili uliwe. Mfano, ni wakati wa chakula cha mchana, wacha tukae na tukule. Wakati mwingine hutumika kuashiria kupoteza au kutumia kitu kama rasilimali au mlo. Mfano, akiendelea kutumia pesa hizi vibaya, hataweza kukuwa chochote. Zitalishwa.

Ni muundo au mkakati wa atuwa inazopaswa kuchukuliwa ili kufanikisha jambo fulani. Mfano, tumeandaa mpango wa kusafiri wiki ijayo. Wakati mwingine hutumika kuashiria njia au mfumo wa kufanikisha malengo. Mfano, mpango h uuwa biashara utasaidhia kuongeza mauzo.